Mimi huwatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kweli mara nyingi mtu anahitaji kusika kuliko kupewa ushauri. Pia ninawakumbusha uwezo wawo. Hasa wanapo jiona hawafai au wamekuwama. Nasharekea hatuwa ndogo. Hata mafanikio madogo yanastahili pongezi. Pia ninatoa mfano kwa vitendo bidii na nidhamu kuhamasisha kuliko maneno. Ninatumika kama bega la kuegemea. Nipo wakati wakushindwa, si wakati wakushinda tu. Na pia ninazungumza ukweli kwa upole, kuwahimiza bila kuwavunja moyo.

Sherehe ni nayo ipenda zaidi ni ile ya mafanikio madogo lakini ya kweli. Yaani si lazima harusi au siku kubwa. Napendezwa sana na sherehe kama mtu ame hitimu baada ya kuhangai. Ika mudamrefu, mtu amepata kazi ya kwanza au hata mtu amejishinda tabia mbaya na watu wake wakaribu wanampongeza. Napenda sherehe zenye watu, wachache lakini wadhati, vicheko vya kweli, chakula rahisi na mazungumzo ya moyo. Sherehe yenye kelele sana bila maana yake hunichosha kidogo. Lakini sherehe yenye hisia na shukran hapo napendezwa kabisa.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu, nilikuwa wakati nilipo shindwa vibaya, alafu nika jifunza kujisimamia upya. Nilikuwa nimeweka matumaini makubwa, kazi, ndoto na watu nilio waamini. Lakini mambo hayakuenda kama nilivyo tarajia. Iliniuma, ilinifanya, nijihisi mdogo na nikipotea. Lakini hapo ndipo nilipo jifunza somo kubwa zaidi. Maisha hayaendi kama tunavyo panga, lakini bado ya naweza kuwa na maana. Nilijifunza kuvumilia kujisamehe na kuanza tena bila kuwa yule yule wa zamani. Tangu hapo, ninaangalia changamoto tofauti, sio kama mwisho, bali kama mafunzo.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima, kujifunza na wakati mwingine changamoto. Nilikuwa nikifundishwa kwamba mzee ni hazina. Ana hekima, historia na mafunzo ambayo huweza kuyapata kirahisi mahali pengine. Nilikuwa nikiwasikiliza sana, hasa babu na bibi. Waliponisimulia maisha yao na makosa walio fanya. Lakini ukweli ni kwamba haikuwa rahisi kila wakati kulikuwa na tofauti za mawazo wao wakiamini mila na njia za zamani mimi nikitaka kufanya mambo kwa mtazamo mpya. Wakati mwingine kulikuwa na kutoelewana lakini hadri nilivyo kuwa nilijifunza kuwa heshima haina maanishi kukubaliana kila kitu bali kusikilizana na kuelewa. Sasa nawadhamini zaidi kuliko zamani nawatazama kama watu waliopita mengi ili mimi nipate nafasi nilio nayo leo.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Nafurahia ile hisia ya kuonja kitu kwa mara ya kwanza. Hasa chakula cha kienyeji cha maeneo, tofauti au mapishi ya mbayo sijayazoea. Wakati mwingine napenda hata chakula kisicho cha kawaida. Ili mradi kiwe na ladha na hadithi yake. Lakini niwe mkweli pia si kila kitu hunipendeza. Kuna vyakula, nilijaribu mara moja tu, nikasema sawa, somo limeeleweka. Kwa ujumla, kujaribu chakula kipya, hunifanya nijisikie kama nimesafiri bila kusafiri.

Nimewai kusafiri zanzibar na kwa kweli ni moja ya sehemu zilizo niguza sana. Mchanga nyiko wa bahari, ile ya blue tulivu, mchanga mweupe na harufu ya karafuu mchini stone town. Ni mahali panapo kufanya upumue pole pole na kusahau presha ya maisha. Jioni ukikaa ufukweni, juwa linapo zama unahisi kama muda unasimama kidogo. Pia kilicho nivutia ni watu wake wenye ukarimu nasimulizi nyingi za historia ilikuwa safari ya kupumzika kichwa na moyo.

Majira ni nayo penda zaidi ni kiangazi. Niliyapenda tangu zamani kwa sababu ya nahusishwa na uhuru kidogo. Hakuna baridi kali hakuna kujifunika sana na siku zinaonekana kuwa ndefu na hai zaidi. Na kumbuka kipindi cha kilikizo ambapo jua lilikua kali tulikuwa nje muda mwingi. Tukicheka, tukitembea bila haraka. Hisia hiyo ilinikaa. Kwenye kiangazi, napenda kutembea jioni kukaa nje na marafiki au familia. Kusafiri kidogo na wakati mwingine kuenda karibu na maji, bahari au mto. Ili kupumzika akili pia ni majira mazuri ya kuamka mapema na kufanya mambo mengi bila kuchoka haraka. Kuhusu hali ya hewa, joto linanifanya, nijisikie mchangamfu na mwepesi. Ni kweli wakati mwingine jua linaweza kuwa kali kupita kiasi. Lakini bado napendelea joto kuliko baridi inayo kufanya ujifunge na kukosa hamasa.

Napenda kwenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi. Siendi kila wiki, lakini nikipata filamu nzuri au nikiwa nahitaji kubadilisha mazingira, basi huwa naenda. Naipenda sinema kwa sababu ya ile hali yake, giza, sauti kubwa na kuingia kabisa kwenye hadithi bila usumbufu. Wakati mwingine naenda na marafiki kwa burudani, wakati mwingine peke yangu kabisa ili nijiskie huru kufurahia filamu bila presha.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa mchanganyiko wa mpango, mkali na kubadilika kidogo. Kila jumatatu huwa naangalia majukumu yote muhimu ya wiki nzima. Nikiweka vipaumbele ni kazi gani lazima ifanyike, ni lini, mikutano, ipo na nimunda gani nitakuwa na nafasi ya kufanya kazi kwa umakini bila usumbufu. Kisha kila siku hupangwa kidogo kidogo asubui kwa kazi zinazo hitaji akili nyingi mchana kwa kazi za kawaida au za kuratibu na mwisho wa siku kwa mambo madogo au mawasiliano. Napendelea pia kuwacha nafasi kidogo ya kubadilika kwa sababu mambo ya haraka ujitokeza mara kwa mara. Pia napanga muda na kupumzika na kujijali binafsi kama kufanya mazoezi, kusoma au kupumzika na familia. Kwa hakika, mpango huu unanifanya nishugulikie bila kuchoka sana na pia nasikia nimepata usawa.

Wakati ninapo hitaji maasada kazini kwanza napitia hatua chache kabla ya kuuliza mtu mwingine kwanza najaribu kutatua tatizo mwenyewe, kuangalia nyaraka mitandao au ufahamu wangu mwenyewe, hii inanisaidia kuelewa tatizo vizuri na kuepuka kuuliza jambo ambalo ningeweza kulitatua pekee yangu. Kama bado siwezi kufanikisha nawauliza wezangu au wasimamizi wangu kwa heshima na uwazi. Nikieleza tatizo kwa ufupi na kueleza kila nilicho kijaribu tayari. Napenda pia kuonyesha shukrani kwa msaada wao kwa sababu kusaidiana kazini ninjia nzuri ya kujenga mahusiano mazuri na kuendelea kujifunza. Wakati mwingine pia napanga muda wakushirikiana kwa undani kama tatizo ni kubwa au linahitaji mawazo ya pamoja. Hii inasaidia kuhakikisha suluhisho linaenda sambamba na matarijio ya timu na kazi.

Nina andaa ripoti za kazi kwa mpango na taratibu ili ziwe wazi na rahisi kueleweka. Kwanza nakuwa na muhtasari wa malengo ya ripoti. Ni nini kinachopaswa kufanikishwa na nani atakaye soma ripoti hiyo. Hii inasaidia kueka mkazo kwenye tarifa muhimu. Kisha nakuwa na rasimu ya awali. Ni kikusanya taarifa zote muhimu, data, matokeo, uchambuzi na maoni yangu. Mara nyingi napanga taarifa kwa sehemu, utangulizi, muktasari, wa tatizo, mbinu za kufanya kazi, matokeo na pendekezo au hitimisho. Baada ya hapo napitia rasimu kuangalia kama ina mantiki ni rahisi kusoma na kuna mtiririko mzuri wa mawazo mara nyingine napenda kuomba mrejesho kutoka kwa mwenzangu ili ripoti iwe bora zaidi kabla ya kuwasilisha. Mwisho nakamilisha ripoti kwa kuhakikisha maandiko sahihi nambari ziko sahihi na muundo wa mwisho unakubaliana na taratibu za kazi. Hii inafanya nijisikie imara na kuamini ripoti yangu itasikika na kueleweka.

Ndiyo, huweka picha zangu mtandaoni lakini sio mara kwa mara sana. Napenda kushiriki picha chache tu. Hasa zile za matukio, maalum, kama safari, kumbukumbu na marafiki au kitu kilicho nifurahisha sana. Sipendi kuweka kila kitu hadharani. Napenda kubaki na sehemu ya maisha yangu iwe ya binafsi. Kabla ya kuweka picha, huwa nafikiria, je hii inanifaa kushirikiwa, je, nitajisikia sawa hata baada ya muda. Ndiyo maana picha nyingi nazihifadhi kwangu au nazishiriki na watu wakaribu tu. Kwangu mtandao ni sehemu ya kuonyesha vipande vya maisha, sio maisha yote.

Mziki ninaousikiliza mara nyingi ni mziki wa afrobiti na R&B. Napenda kwa sababu unamchanganyiko wa midundo yenye nguvu na sauti zinazo ridhisha. Lakini pia kuna nyimbo tulivu zinazo fanya nikate, tamaa na kupumzika. Mara nyingine pia nasikiliza mziki wa kizazi cha zamani kama classic rock au jazz. Hasa wakati ninapo hitaji kuzingatia kazi au kupumzika baada ya siku ndefu. Mziki unani saidia kubadilisha hisia, kuhamasisha au kuniruhusu kusahau mambo madogo na kujikumbusha furaha.

Jioni kabla ya kulala, napenda kufanya shuguli ndogo ndogo za kupumzika. Kwanza mara nyingi, hupanga muda kidogo wa kusoma kitabu au makala. Kinafanya akili yangu ipumzike kutoka kwenye kazi ya siku nzima. Baada ya hapo, napenda kuhama kidogo kutoka kwenye simu na kumpyuta. Labda kufanya mazoezi madogo kutembea ndani ya nyumba au kuandaa vitu vya kesho ili siku inayofuata iwe rahisi. Pia mara nyingine hupenda kusikiliza mziki tulivu au kuangalia kipindi kifupi cha TV cha burudani. Hatimae napenda kitanda na kufanya kutafakari au kuandika mawazo yangu ili nianze usingizi kwa utulivu. Hali ya jioni inapo kuwa tulivu na bila usumbufu inafanya usingizi wangu uwe mzuri zaidi.

Ndiyo napenda kuvaa vipuli lakini kwa mtindo wa rahisi na wa kiasi. Napendelea vipuli vidogo, au vya kawaida. Vinavyo endana na mavazi badala ya vile vikubwa sana. Kwangu, vipuli ni njia ya kuongeza mvuto, kidogo na kujiamini, si lazima kuvutia macho ya kila mtu. Kuna siku pia sivai kabisa. Inategemea hali, mavazi na inakoenda. Lakini nikivivaa vina vifanya nijisikie nimekamilisha mwonekano wangu.

Mandhari nzuri zaidi niliowahi kuona, ni jua likizama ufukweni wa Zanzibar. Bahari ilikuwa ya blue kabisa na alizeti zikichora rangi za dhahabu, rangi ya waridi na machungwa angani. Pwani yenye mchanga mweupe na mitende yako kwamba ilioonekana kama picha ya postcard. Mandhari hiyo ilinifanya nijisikie amani na huru. Nilikaa tu nikiangalia mawimbi yakiguza pwani. Ukiwa na sauti ya ndege na upepo mwanana, hakika nilihisi kama wakati ulikwisha kusimama kidogo. Pia nilipenda kuona mandhari ya milima ya kilimanjaro wakati wa asubuhi. Ukubwa wake na theluji kilicho kuwa kileleni kunatufanya tuone ukubwa wa dunia na kufanya mtu ahisi mdogo na kushukuru.

Napenda sana kutumia muda na familia kwa njia, rahisi lakini zenye maana, kama vile kukaa pamoja, kuzungumza na kucheka hasa jioni, kula chakula pamoja, kuangalia filamu au mechi pamoja, kutembelea ndugu au kuenda matembezini kidogo, kusherehekea matukio madogo, siku za kuzaliwa, mafanikio au hata bila sababu. Muda na familia hunipa utulivu na kunikumbusha kilicho muhimu kweli.